Neno mpya linaeleza hali. Kitu au wazo ambalo limeanza. Au kuibuka kwa mara ya kwanza. Tofauti ilivyo kuwa hapo awali. Mpya huwashiria mabadiliko mwanzo au hatua ya awali ya jambo fulani. Cha maana neno hili hubeba hisia ya matumaini shauku na matarajio kwa kuwa mara nyingi uhusishwa na furaha na uwezekano wa maendeleo. Mapia mpia nithana. Inahusiana moja kwa moja na munda. Maendeleo na mabadiliko ya maisha. Katika maisha ya kila siku. Neno mpia hutumika kuweleza hali nyingi kama kazi mpia. Siku mpia, fikra mpia au binu mpia. Hutumika kuwonyesha mawazo ya safari au mabadiliko kutoka hali ya zamani. Umuhimu waneno hili unaonekana katika jinsi lilivyo chochea, motisha na hali ya kuanza tena. Mpia huwapa watu nguvu ya kujaribu tena. Kusahisisha makosa ya zamani na kuingia katika hali mpia kwa matumaini na ujasiri. Kijami dhan mpia huleta mabadiliko na mitazamo na mienendo ya maisha. Kierimu mbinu mpia za kujifunza na kujifudisha hubolesha uelewa na ubunifu. Kiuchumi. Bidha mpia na mawazo mapia huongeza ushidani hureta ajira na kuchochea mabadiliko ya teknolojia kitamaduni vipia hureta mabadiliko katika mitido ya maisha na mawasiriano hivyo mpia ni nguvu muhimu inayo Inayo Sukuma bere maenderewo ya jami kwa ujumla. Katika maisha yangu binafsi. Neno mpia linakuwa likijitokeza kira inapokabiliwa na hatua mpia ya maisha. Nilipo anza mzingira mapia. Nilijawa na mchanganyiko wa hofu na matumaini. Lakini pia nilijifunza kujitegemea kujiamini. Kira jabo jipia likinifanya nijiamini nijifunze haraka na kubali bari ya mazoea yangu ya zamani. Kwa muda niligundua kuwa mambo mapya hujenga zaidi huniongenza uzoefu na hunipanua uwezo wangu na kukabiliana na changamoto. Kutafakari juu ya neno mpya. Kumenifundisha kuwa kunahitaji mabadiliko changamoto kubwa. Kukuwa kiache na hali niliyozoea na kukubali kutokuwa na uhakika wa mawazo. Hata hivyo nimejifunza kuwa bila kujaribu mambo mapya hakuna maendeleo ya kweli yanayoweza kupatikana. Kihisia mambo mapya yamenipa hofu lakini pia yaminipa furaha matumaini na kujiamini faida yake kubwa ni hunifanya ni mtu mwenye kubadilika na asiyeogopa kuanza upywa kwa mtazamo wa baadaye. Nimeendelea kuyakumbatia mambo mapya kama sehemu muhimu ya safari yangu ya maisha. Neno mpya limenijenga kukuwa mtu mwenye mtazamo chanya kuhusu mabadiliko na ukuaji nitaendelea kutafuta fursa mpia, marifa mapya na uzoefu mpya ili kuboresha zaidi. Na kwa ujumla, zana mpya limenesaidia kuunda fikira za maendeleo ujasiri na nimetumaini na itaendelea kuwa gumzo muhimu katika namna ninavyofikiri kuamua na kuishi maisha yangu.

Neno tazama, humaanisha kuangalia kwa makini. Kuelekea macho au fikira kwenye kitu fulani kwa lengo la kuona. Kuelewa au kutambua kilichopo. Tofauti ya kuangalia na kwa haraka kutazama huhusisha umakini na pia kupata maana ya taarifa zaidi kuhusu kile kinacho onekana. Kwa maana pana, tazama linaweza pia kuaminisha kufikiria kwa kina au kuzingatia jambo fulani katika maisha. Katika matumizi ya kila siku, neno tazama hutumika katika maelekezo, mawasiliano na mafunzo. Watu hutumia neno hili wanapotaka wengine waangalie kwa umakini, wajifunze au wachunguze jambo fulani. Umuhimu wake unaonekana katika elimu, kazi na mahusiano kwani, kutazama kwa makini husaidia kuepuka makosa. Kuongeza uelewa na kufanya maamuzi sahihi. Jamii inayothamini kutazama kwa makini huwa na watu wanaojali udani wa mambo badala ya juu juu. Kijamii, dhana ya kutazama huchangia katika uelewa na tofauti za watu. Tabia na mazingira. Kielimu wanafunzi wanaotazama kwa makini, hujifunza kwa ufanisi zaidi kwa sababu huunganisha wanachokiona na wanachofundishwa. Utamaduni kutazama nin jia ya kujifunza mila, desturi na mienendo ya kijamii. Kupitia kutazama, maarifa hupitishwa kutoka kazi moja hadi nyingine bila hata kutumia maneno mengi. Katika maisha ya kibinafsi, neno tazama limekuwa somo muhimu la kufanya nijifunze kuwa mtulivu na makini. Ningegudua kuwa mara nyingi nimekuwa nafanya maamuzi ya haraka bila kutazama hali kwa udani. Kadri ninavyoanza kujifunza kutazama watu, mazingira au matokeo kwa makini. Nilianza kuelewa mambo mengi zaidi, kutazama kulinisaidia, kutambua hisia, watu, ishara, zilizo na maneno, na mabadiliko madogo yanavyotokea katika maisha yangu ya kila siku. Limekua zoezi la akili na moyo, si macho pekee. Kutafakali juu ya neno kutazama, imenifunza kuwa, uwelewa wa kweli huanza kwa umakini, changamoto kubwa ninayokutana nayo ni kukosa subira. Kwani, kutazama kwa kina, kunahitaji muda na utulivu, hata hivyo, nilipoanza kufanya juhudi ya kutazama kabla ya kuhukumu, niliepuka migogoro mingi na majuto yasiyo ya lazima. Manufaa yake yamekuwa makubwa, ikiwa ni pamoja na kuongeza busara, huruma na uwezo wa kujifunza kutokana na makosa mengine yangu mwenyewe. Kutazama kumegeuka kuwa njia ya kujitambulisha na kukua kiakili. Kwa siku zijazo, nimeendelea kulipa kipaumbele neno tazama katika maisha yangu. Nimeelewa kuwa mtu anayejifunza kutazama kwa umakini huwa na maamuzi bora na mtazamo mpana wa maisha. Neno hili lime nibadilisha namna ninavyo fikiria, kuwasiliana na kushughulika na changamoto kutazama kumejenga tabia na kutafakari kabla ya kuenda. Na kunifanya kuwa mtu anayejifunza kila siku. Kupata mazingira na watu wanaonizunguka kwa ujumla. Tazama ni msingi wa hekima, uelewa na maendeleo ya kweli ya binafsi.

Neno Ijumaa ni siku ya mwisho ya juma katika kalenda ya Kiswahili na hutambuliwa kama siku ya sita kati ya siku saba za wiki. Kwa watu wengi, Ijumaa ni siku yenye ufahamu wa kipekee kwa sababu huashiria mwisho wa shughuli za kawaida za wiki. Na mawazo ya mapumziko au maandalizi ya mwisho wa juma pia. Katika muktadha wa kidini, Ijumaa ni siku tukufu sana kwa waumini wa dini ya kiislamu. Katika maisha ya kila siku, Ijumaa hutumika kama alama ya mpito kati ya kazi na mapumziko. Watu wengi hupanga shughuli zao kwa kuzingatia Ijumaa. Wakihakikisha wanakamilisha majukumu ya wiki kabla ya siku hiyo kuisha. Umuhimu wake unaonekana katika ratiba za kazi, shule, familia, ambapo Ijumaa huleta hisia za utulivu, matumaini na furaha ya muda wa kupumzika. Kijamii, kitamaduni. Ijumaa huleta watu pamoja kupitia mikusanyiko ya familia na kijamii. Kidini, Ijumaa ina nafasi muhimu sana kwa waislamu. Kwa nini siku ya swala ya ijumaa, sala ya pamoja yenye mafundisho na mawaidha. Hii inachangia katika kuimarisha ushikamano wa kijamii. Maadili mema na umoja wa waumini. Kwa ujumla, Ijumaa huchangia katika kuimarisha mahusiano ya kijamii na kiroho. Katika maisha yangu binafsi, Ijumaa imekuwa siku ninayoitazama kwa hamu na utulivu wa yakini. Ni siku ambayo huleta hisia na kuridhika baada ya wiki ndefu ya shughuli na changamoto. Mara nyingi hutumia Ijumaa kupata ratiba za mwisho wa juma. Kufanya tathmini ya wiki iliyopita na kujitayarisha kisaikolojia kwa mapumziko. Pia ni siku ninayopata nafasi ya kujijenga kidogo, kujitenga na msongo wa mawazo, na kuzingatia familia, marafiki na masuala ya kiroho. Kutafakari juu ya neno Ijumaa kumenifunza umuhimu wa mizani kati ya kazi na mapumziko. Changamoto imekuwa kuhakikisha kuwa mapumziko ya Ijumaa hayageuki kuwa uvivu au kupoteza muda. Hata hivyo, manufaa yake ni makubwa kwani hunipa nafasi ya kurejesha nguvu, kutuliza akili na kutafakari maendeleo yangu. Ijumaa imenisaidia kuelewa kuwa kupumzika ni sehemu muhimu ya uzalishaji na afya ya akili. Kwa siku zijazo, Ijumaa itaendelea kuwa siku ya kupanga upya malengo ya kitaaluma. Nimejifunza kuitumia kama fursa ya kujenga nidhamu. Shukrani na mwelekeo mpya wa maisha. Ijumaa imenijenga kuwa mtu anayethamini muda, utulivu, wa ndani na umuhimu wa kusawazisha majukumu na mapumziko. Kwa ujumla, siku hii imeunda mtazamo wangu wa maisha kwa kunikumbusha kuwa kila wiki ina mwanzo, kati na mwisho unaohitaji kutumiwa kwa busara.

Neno nakili huwa kinamanisha kitendo cha kuhiga kuandika upya au kuhamisha taharifa kutoka chanzo kimoja kwenda kingina bila kubadilisha mahuthuyi yake ya msingi lakini hutumika katika mandishi nyalaka na mazingira ya ki kidigitali, ambapo tarifa moja huuzalishwa upya ili itumike mahali pengine. Kwa maana pana, nakiri inaweza kuwa kima sudi kwa maudhui hadi au ikiwa kinyume cha maadili endapo itatumika vibaya. Katika maisha ya kila siku, lakini hutumika sana katika masomo kazi na matumizi ya teknolojia. Watu hunakiri maandishi picha au tarifa ili kuhifathi kumbukumbu. Kushiriki maalifa au kula hihisha kazi umuhimu na nakiri unonekana katika ufanisi wake. Kwani huo kwa muda na kuezesha usambazaji wa tarifa kwa haraka. Hata hivyo matumizi yake yamehitaji uangalifu na kuheshimu haki miliki na uaminifu wa kialimu. Kihelimu nakiri imekua na athari mbili tofauti. Kwa upande umoja, husaidia wanafunzi kujifunza kwa kulejea tarifa muhimu. Kwa upande mwingine nakiri isio hali, husababisha udanganyifu na kuthofisha madiri ya elimu. Kiuchumi nakiri ya tarifa au kazi bila ruhusa uweza kuwadhiri wabunifu na wandishaji wa maudhui kimadili nakiri ufundisha umuhimu uwaminifu uwajibikaji na kuheshimu kazi za wengine, katika maisha yangu binafsi neno nakiri limekuwa sehemu ya safari yangu ya kujifunza nakufanya kazi. Nimewahi kunakiri tarifa kwa maudhui na kujifunza kama vile kuna kunukuu au kuhifathi kumbukumbu za malejeho hata hivyo nimejifunza pia kuwa nakiri bila kuhelewa au bila kutaja chanzo huondowa. Tazmani na juhudi binafsi. Kupitia uzoefu huu, nimejifunza kusawazisha matumizi ya nakiri kwa ubunifu wangu mwenyewe. Kutafakali juu ya neno nakiri kumenifunza kuwa mahalifa ya kweli hayapatikani kwa kupiga tu bahali kwa kuelewa na kuchamvuwa. Changamoto nimekutana nazo ni visawishi vya kuna kiri haraka ili kumaliza kazi hasa katika mazingira yenye shinikizo la munda. Hata hivyo, faida ya kujifunza bila kutegemea na kiri ime. Imekua ni kuimalika na uwezo wangu wa kufikiri, kujiami na kujieleza kwa uhuru nakiri imenifundisha zamani ya wadilifu na bidi binafsi. Kwa mtazamo wa baadae, nitaendelea kutumia na kiri kwa busara na mathumuni sahihi pekee. Nimeelewa kuwa nakiri ni chombo si mbadala na kufikiri. Neno hili limeunda mtazamo wangu kuhusu wadilifu na kitaaluma na uwajibikaji wa kibinafsi. Kwa ujumla, nakiri imenisaidia kukua kifikla na kunifundisha umuhimu wa kuwa mbunifu na mwaminifu na mwenye heshima kwa kazi na mawazo ya wengine.

Neno Agosti, ni mwezi wa nne katika kalenda ya mwaka, na unasiku ze manini na moja Agosti huja kati ya mwaka ukiwa nikipindi kinachobeba, mabadiliko ya hali ya hewa, latiba ya za masomo na shuguliza kijami katika maeneo mengi. Kwa maana pana, Agosti huwakilisha hatua ya kati ya safari ya mwaka abapo mtu anaweza kuthamini alikotoka na anakoelekea katika maisha ya kila siku agosti hutumika kama rejea na kupanga latiba. Malengo na shuguri balibali. Ni mwezi ulio husishwa na likizo za shule katika maeneo mengi shelehe za kitaifa au mvuno katika baadhi ya jamii. Umuhimu wa Agosti huonekana katika kupanga munda kuthamini maendeleo na kupanga na kujiada kwa awamu inayofuata ya majukumu na malengo. Kijamii, Agosti huleta mikusanyiko ya kifamilia na kijamii kutokana na mapumziko ya shule au sherehe marumu. Kielimu ni mwenzi unawo husishwa na mandarizi ya mitihani au mawazo ya muhula mpya katika baadhi ya nchi. Kiuchumi, shuguri na biyashara huweza kuongezeka au kupungua kulingana na msimu. Likizo za mienendo ya soko. Hivyo, agosti huwa ni athali balibali katika nyanja tofautiza maisha ya kijami. Katika maisha yangu binafsi, agosti ni mwezi unawo nifanya nitafakali kwa kina kuhusu malengo yangu ya mwaka. Nikipindi abapo hutumia kuangalia maendeleo nilio ya pata, changamoto nilizo kutana nazo na hatua nilizo baki kuchukua agosti mara nyingi hutu abatana na kubu kubu za likizo safari na munda wa kupumzika. Jabo linalo nipa nafasi ya kulejesha guvu na kupanga upya mwelekeo wa maisha yangu. Kutafakali juu ya agosti kumenifunza umuhimu waku simama katikati ya safari na kujiithamini changomoto imekuwa wakati mwingine kuisi shinikizo la kutimiza malengo kabla ya mwka kuisha. Hata hivyo manufaa ya mwezi huu ni kunipa nafasi ya kuu tafakali kulekebisha na kueka malengo halisi. Agosti huniletea hisia za matumaini, wajibikaji na ali mpya ya kusonga bere. Kwa mtazamo wa badaye, Agosti itaendelea kuwa mwezi muhimu katika safari yangu ya maisha. Nimejifunza kutumia kama alama ya kujipima na kujitayarisha kwa miezi ilio baki ya mwaka Agosti imeuda mutazamo wangu kwa kupanga munda kueka vipa ubele na kutabua maendeleo binafsi kwa ujumla mwwzi huu umenisaidia kuwa kukua kifikra na kimamuzi kwa kunikubusha kuwa mafanikio ni matokeo ya thamini edelevu na juhudi za kira siku.

Neno mguu humaanisha kiungo cha mwili wa binadamu au mnyama. Kinacho tumika kwa kusimama kutebelea na kusonga kutoka sehemu moja kwedanyingine. Mguu ni sehemu muhimu ya mfumo wa muendo wa mwili ukiwa wa mifupa misuli au viungo. Inavyo fanya kazi kwa pamoja ilikuwezesha halakati kwa maana pana. Mguu pia uwakilisha uwezo wa mtu. Kusonga bele katika maisha. Katika maisha ya kila siku mugu hutumika katika kalibu kila shuguri ya binadamu kuanzia kutembea kukimbia kusimama hadi kufanya kazi zito au nye pesi umuhimu wa mguu unaonekana pale mtu anapokosa au anapopata maumivu kwani huathiri uhuru wa uwezo wa kujitegemea. Mugu mugu huwezesha mtu kushiliki kikamilifu katika shuguliza kijami kiuchumi au kimwili. Kia afya. Mugu unanafasi muhimu katika kudumisha usawa wa mwili na afya kwa ujumla. Matatizo ya mugu huweza kuadhiri mwili mzima na ubora wa maisha. Kijami huwezo wa kutembea huu ongeza ushiriki wa mtu katika jami. Kitamaduni mugu unapewa maana bali bali kama ishala ya safari, juhudi na mawazo na hatuwa mpia katika maisha. Hivyo, mugu unamchango mkubwa zaidi ya kazi yake ya kimwiri. Katika maisha yangu binafsi, mugu ni kiungo abacho mara nyingi. Huchukulia kuwa cha kawaida hadi ninapokumbana na uchovu na maumivu. Nimegudua kuwa mgu huu beba. Hu ni beba katika safari za kila siku. Kazi na majukumu bila malalamiko. Kupitia matebezi na shugri balibali. Nimejifunza kuthamini afya ya mgu. Yangu na umuhimua kupumzika kupumzisha mgu umekua. Mushirika wangu wa karibu katika halakati ya maisha ya kila siku. Kutafakali juu ya mgu. Kumenifunza kuwa afya ni msingi wa maendeleo yote ya maisha. Changamoto utokea pare mgu inapo choka. Kuumia au kuadhiriwa na mazingira magumu. Hali inayofanya nitebe kwa udhaifu na mwili na binadamu. Hata hivyo, faida ya kuwa na mgu yenye afya ni uhulu. Uwezo wa kufanya mamuzi kwa kujitegemea na guvu ya kuendelea bere lichaya vikuazo. Mugu umenifundisha subira na Shukran. Kwa mtazamo wa badaye. Nitaendelea kuthamini na kutunza miguu yangu kama nyenzo muhimu ya maisha. Nimejifunza kuwa kila hatua ni nayo chukua inamana iwe ni dogo au kubwa. Mugu ni umeunda mtazamo wangu wa maisha na kunikubusha umuhimu wa kusonga mbele hatua kwa hatua kwa uangalifu na uvumilivu kwa ujumla mgu ni ishara ya muendo. Maendeleo na safari edelevu kwa ukuwaji wangu binafsi.

Neno basi lina maana kathaa kulingana na muktatha kimsingi basi ni chombo cha usfari wa uma kinachotumika kubeba abiria wengi kutoka sehemu moja kwenda nyingine, aitha, neno basi hutumika pia kama kiunganishi cha lugha kinacho ashiria hitimisho uamuzi au kukomesha jabo fulani hivyo basi ni neno lenye matumizi mapana katika maisha ya kila siku ikiwa na maana ya kiwili na kimaana. Katika maisha ya kila siku basi kama usafiri lina umuhimu mkubwa hasa katika miji na maeneo mengine shughuli nyingi, husaidia watu kufika kazini, shuleni, sokoni na nyumbani kwa ghaf kwa galama nafuu, kwa upande wa lugha neno basi hutumika ku timisha hoja na kuonyesha uamuzi na kusisitiza msimamo fulani, umuhimu wake upo katika kulahihisha mawa mawasiriano ya harakati za watu kwa ujumla. Kijamii basi huunganisha watu kwa watabaka tofauti na huleta pamoja. Katika safari moja. Kiuchumi, mabasi huchangia ajira na mandelefa. Mukatatha na sekta nzima ya usafiri pia husaidia kupunguza gharama za usafiri za wananchi wengi kitamaduni basi ni sehemu ya maisha ya kila siku. Dikiwa mahali pa mapumziko uzoefu wa pamoja na hata kujifunza tabia na mitazamo ya watu tofauti. Katika maisha yangu binafsi basi limekua muhimu. Katika safari zangu za kila siku nimetumia basi kuenda shuleni kazini na usafiri ubali mlefu dani ya basi nimejifunza. Subira nidhamu na kuishi na watu wa ahina batu bali pia neno basi kama hitimisho limekua likionyesha mikakati abayo nimefikia uamuzi na mwisho katika maisha yangu. Pale nilipo sema basi kuamua kusonga bele au kuachajabo fulani. Kutafakali juu ya neno basi kumenifunza kukua kusafiri na kimaisha inahatua mipaka na changamoto na kutumia basi kama usafiri ni moja ya msongamano. Uchelewe shaji au uchovu wa safari defu. Hata hivyo changamoto hizi hunifundisha uvumilivu na kukubali hali zisizo tarajiwa kwa upande wa maana waluga kusema basi hunisaidia kujilinda kisaikolojia kwa kujua lini ni wakati wa kuacha na nilini wakati wakuendelea. Kwa mtazamo wa baadaye basi. Linaendelea kuwa sehemu ya maisha yangu. Iwe ni kama chombo cha usafiri au kama nenola kufanya maamuzi. Nimejifunza kuwa maisha ni safari inayo hitaji mwelekeo, subira na wakati wakusema basi inapobidi. Neno hiri limeundwa, ama limeuda mtazamo wangu na kuchukua maamuzi kwa busara na kutambua mipaka yangu. Kwa ujumla, basi ni ishara ya safari, maamuzi na uwezo wa kusonga bere kwa hekima na uwajibikaji.

Neno maziwa humaanisha kiyoevu cheupe kinachotolewa na mamalia kama vile ng'ombe mbuzi au binadamu kwa ajili ya kulisha watoto wao. Maziwa ni chakula cha asili chenye virutubisho muhimu kama proteini mafuta, vitamini na madini. Kwa mara pana maziwa huwakilisha chanzo cha lishe uhai na malezi ya awali katika maisha ya binadamu. Kwa katika maisha ya kila siku maziwa hutumika kama chakula au kinywaji kinachotumiwa na watu wa rika zote. Hutumika katika chai uji vyakula mbalimbali na pia kama bidhaa ya msingi katika lishe ya watoto. Umuhimu wa maziwa unaonekana katika mchango wake kwa ukuwaji wa mwili uimara mifupa afya kwa jumla pia maziwa ni sehemu muhimu ya mlo katika jamii nyingi. Kiafya, maziwa huchangia katika kuimarisha mifupa na maneno kutokana na madini kama calcium. Kiuchumi na uzalishaji na ukuwaji wa maziwa hutoa ajira kwa wafugaji, wasambazaji na wauzaji. Kitamaduni, maziwa yana nafasi maalumu katika mila na desturi zao za kijami. Bali yakihusishwa na ukarimu, malezi na sherehe hivyo, maziwa yana mchango mpana katika maisha ya binadamu. Katika maisha yangu binafsi, maziwa yanakuwa sehemu ya kawaida lakini muhimu yenye lishe. Yangu, nimekuwa nikitumia nikiyatumia katika chai ya asubuhi uji au kama kinywaji cha moja kwa moja. Maziwa yanakumbusha nyumbani, malezi ya awali hisia faraja na usalama. Pia nimejufundisha kuchagua maziwa bora na kuyatumia kama kiasi kinachofaa kwa afya yangu. Kutafakari kuhusu maziwa kumenifanya kumenifunza umuhimu wa lishe bora uwiano na chakula. Changamoto zinaanza tokea pale ambapo maziwa yana ya hayapatikani kwa urahisi au gharama zake zinaongezeka. Hata hivyo manufaa yake yamekuwa dhaliri katika nguvu ya mwili. Afya ya mifupa na ustawi wa jumla maziwa yamenifundisha kuthamini vyakula vya asili na mchango wake katika afya ya muda mrefu.

Neno mawingu humaanisha mikusanyiko ya mvua wa maji na chepe chepe ndogo za barafu zinazo ingiliana angani zinazo onekana kama maumbo meupe ya kijivu au mweusi. Mawingu huone hutokea kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na huwa na jumvu muhimu katika mzunguko wa maji duniani. Kwa maana pana mawingu pia huweza kuwakilisha hali ya mabadiliko na kutokuwa na uhakika au matarajio yaliyo jitokeza maishani. Katika maisha ya kila siku, mawingu hutumika kama kiashiria cha hali ya hewa. Watu hutazama mawingu ili kutabiri mvua, jua au mabadiliko ya majira. Umuhimu wa mawingu yanaonekana katika kilimo usafiri na mpango wa shughuli za nje. Mawingu husaidia kuthibitisha joto la dunia na kuchangia katika usawa wa mazingira. Kimazingira, mawingu ni sehemu muhimu ya mzunguko wa maji na husaidia katika mvua na uhai wa viumbe. Kijamii mawingu huadhiri shughuli za binandamu kwa kubadilisha ratba na mipango kielimu na mawingu hufundisha kama sehemu ya sayansi na hali ya hewa ya kisaidia wanafunzi kuelewa michakato ya asili hivyo mawingu yana mchango mkubwa katika elimu na kuelewa mazingira. Katika maisha yangu binafsi, mawingu yamekua chanzo cha. Tafakari na utulivu wa mawazo ninapo yaangalia yakipita angani. Huhisi hali ya amani na tafakari safari ya maisha. Mawingu hunikumbusha kuwa mambo hubadilika. Hakuna hali iliyodumu milele. Pia nilijifunza kupanga shughuli zangu kwa kuzingatia hali ya anga. Hasa ninapo kuwa na safari au kazi za nje. Kutafakari kuhusu mawingu kumenifunza umuhimu wa subira kukubali mabadiliko changamoto hutokea pale mawingu nyeusi yanapotabiri mvua. Kubwa au tahali hali inayoweza kuleta wasiwasi. Hata hivyo nimegundua kuwa nyuma ya mawingu mazito bara nyingi kuna mvua ya baraka au jua linalonga. Mawingu hunifundisha kuona matumaini hata katika nyakati za sitofahamu. Kwa mtazamo wa baadae, mawingu yanaendelea kuwa ishara ya mabadiliko ya matumaini katika maisha yangu. Nimejifunza kuya angalia si kama kikwazo bali kama sehemu ya mchakato wa asili ya maisha. Mawingu yame unda mtazamo wangu na kufikiri kwa kina. Kuyakubali hali tofauti na kuendelea kusonga mbele licha ya kutokua na uhakika. Kwa ujumla mawingu ni alama ya safari na maisha yenye mabadiliko uvumilivu na matumaini endelevu.

Neno makubaliano humaanisha hali ya mchakato ambapo watu wawili au zaidi hukubaliana juu ya jambo fulani baada ya majadiliano maelewano au maamuzi ya pamoja. Makubaliano hujengwa juu ya msingi wa licha ya heshima na kuelewa wa pande zote. Zinazo husika kwa maana pana, makubaliano ni nguzo muhimu inayosaidia kudumisha amani kuratibu au mawasiliano katika mahusiano ya kibinadamu. Katika maisha ya kila siku, makubaliano hutumika katika familia kazi shule biashara na jamii kwa ujumla. Makubaliano husaidia watu kuishi kwa maelewano kwa kuweka wazi mipaka. Wajibu na ma matarajio ya kila upande umuhimu wake unaonekana pale migogoro inapozuia na kutulizwa kwa njia ya amani bila makubaliano kungekua na mkanganyiko migogano na kukosana kwa mshikamano katika jamii. Kijamii, makubaliano ni msingi wa mikataba ya biashara, ajira na ushirikiano wa kifedha hivyo kiuchumi makubaliano kifedha hivyo kusaidiana maelewano na udhabiti wa kiuchumi. Kielimu makubaliano hufundishwa kama sehemu ya maadili uraia na stadi za maisha. Ya kisisitiza umuhimu wa kusikilizana, kuheshimiana na kufanya maamuzi pamoja kwa manufa ya wote. Katika maisha yangu binafsi, makubaliano yamekua sehemu muhimu ya maamuzi ninayofanya kila siku. Kuwanzia katika familia, nimejifunza kuwa makubaliano hulengwa kwa mazungumuzo ya wazi na kusikiliza maoni ya wengine kwa makini. Katika kazi au shughuli za kijamii, nimegundua kuwa makubaliano hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuepuka migongano isio ya lazima. Kila ninapo kubaliana na wengine, ninahakikisha nimeelewana wajibu wangu na nimetimiza ahadi ninazo kubali jambo linalo nijenga ni jenga katika nidhamu na uwajibikaji. Kutafakari juu ya mawasilia makubaliano kumenifunza kuwa si kila wakati ni rahisi kufika. Maelewano hasa pale msa lahi hupo maslahi hutofautiana. Changa moto kubwa huwa ni kujifunza kusalimu baadhi ya matarajiwa binafsi kwa ajili ya manufa ya pamoja. Hata hivyo nimegundua kuwa faida ya makubaliano huzidi hasara zake. Kwani huleta amani na dani ya uaminifu na mahusiano imara. Makubaliano pia yanafudisha uvumilivu unyeyekevu na uwezo wa kukubali mitazamo tofauti bila kujiona nimeshindwa. Kwa mtazamo wa baadaye, nimeona makubaliano kama changamoto muhimu. Kitakacho ongoza katika mahusiano maamuzi yangu ya maisha. Yame nisaidia kukua kiakili na kihisia. Kwa kunifanya niwe mtu anayadhamini mazungumzo na suluhu za pamoja. Makubaliano yame unda namna ninavyo fikiri. Ninavyo hukumu hali na ninavyo shirikiana na wengine. Kadri ninavyo endelea kukua. Nina amini kuwa makubaliano ya tabaki kuwa msingi wa mafanikio amani na maendeleo yangu binafsi na jamii kwa ujumla.

Neno pua humaanisha kiungo cha mwili kilichopo usoni kinacho tumika kupumuwa na kunusa harufu. Pua ni sehemu muhimu ya mfumo wa upumuaji kwa kuchuja hewa. Kuipasha joto na kuirovesha kabla ya kuingia kwenye mapafu. Zaidi ya hilo pua huchangia katika utambuzi wa mazingira kupitia hisia ya harufu ambapo ni mojawapo ya hisia tano za msingi wa binadamu. Katika maisha ya kila siku pua hutuwezesha kutambua harufu nzuri na baya. Jambo linalo saidia katika usalama ustawi wetu. Kupitia pua tunaweza kugundua chakula kilicho haribika, moshi au moto. Wa au gesi hatari. Umuhimu wa pua pia unaonekana katika mawasiliano. Kwani huadhiri sauti na matumizi. Matumishe bila pua kufanya kazi ipasavyo bora wa maisha ya kila siku unge athirika kwa kiwango kikubwa. Ki afya pua ina mchango mkubwa katika kulinda mwili dhidi ya vumbi vijidudu na uchafu mwingine unaoweza kuingia kupitia hewa. Kijamii mwonekano wa pua unaweza kuadhiri jinsi mtu anavyo jiona na jinsi anavyo tazamwa na wengine hasa katika jamii zinazo dhamini sana sura ya uso. Kielimu huwa hufundisha kama sehemu ya masomo ya sayansi ya mwili wa binadamu. Nikisaidia wanafunzi kuelewa mifumo ya upumuaji na hisia za binadamu. Katika maisha yangu binafsi, nimegundua umuhimu wa pua kupitia uzoefu wa kila siku wa kupumua na kunusa. Kuna nyakati ambapo nimewahi kupata mafua na zito na pua iliziba nilihisi usumbufu mkubwa na ku kupungua kwa wezo wangu wa kufanya shughuli zangu za kawaida hali hiyo ilifanya nikajua dhamani. Pia harufu fulani hunikumbusha kumbukumbu za zamani. Watu nilio kutana nao na maendeleo nilio wahi kufika. Jambo lilio nifanya pua kuwa dalaja kati ya mwili na hisia. Kutafakari juu ya pua kumenifunga kuwa hata viungo vidogo vya mwili vina mchango mkubwa katika ustawi wa maisha changamoto hutokea pale pua inaposhindwa kufanya kazi yake hali inayoweza kuleta maumivu tele na hata upweke wa kihisia kutokana na kukosa raha na harufu. Hata hivyo changamoto hizo hunifundisha dhamani ya afya na kuchukua tahadhari mapema pua inanifundisha umuhimu wa baadaye nimeona pua kama kiungo kilicho nifundisha zamani udani na maisha ya afya yangu kwa ujumla. Uzoefu wangu umeunda tabia ya kuwa makini zaidi na mazingira yanayo nizunguka na athari zake kwa mwili wangu. Pua imenisaidia kukuza fikra na kujali afya. Kujitambua na kuishi kwa uangalifu zaidi kwa namna hivyo pua si tu kiungo cha mwili. Mbali ni sehemu ya safari yangu ya kujifunza kukua na kuelewa dhamani ya mambo madogo yanayobeba maana kubwa katika maisha.